Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Namkumbuka mwalimu mwangu wa hesabu wa darasa la saba. Alinifundisha sana hesabu na alikuwa ni mwalimu mkali alikuwa anakuchapa sana fimbo kwa watu wasiokuwa wanajitahidi katika hesabu. Mimi namkumbuka kwa sabu kila jumamosi alikuwa akinipa testi, kila jumamosi testi, testi na hivo hizo testi zilinifanya mimi nikawa ninajua sana hesabu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni yule ambaye anafanya kazi bila kuangalia anauongoza katika upande wa ugumo wa kazi zao. Na huyu kiongozi anatakiwa aangalie haki, lakini pia anatakiwa afuate ukweli na awe mwaminifu ndiyo sifa la kiongozi nao hubeba majukumu.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa ukarimu wote ambao mimi ni nao. Nikimwona mfanyakazi mpya mimi ndo nitajifanya kuwa rafiki yake kwa muda wa mwanzo kwa sababu ndiyo nataka ni mkarimu. Na baada ya kumkarimu na kumkaribisha vizuri katika kazi kumpa majukumu yake sita hitaji kuwa karibu naye tena zaidi kwa sababu atakuwa ni mpya lakini kama nitaendana naye atakuwa rafiki yangu.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Ndio, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video inakufanya uongeze umakini katika jambo fulani. Lakini usiifanye sana katika muda mrefu kwa sababu pia inaharibu umakini. Kwa hiyo mimi napenda michezo video kama kuendesha baiko, kuendesha baiskeli, kuendesha magari, kuendesha pikipiki, hata kucheza mpira katika michezo ya video.

Program gani za simu hutumika kila siku? Kwenye simu yangu program ambazo zinatumika kila siku, program za Google Chrome, program za, program za mpira, kucheza mpira, game ya video program za, za Twitter, program ya Instagramu, program ya Facebook na Whatsapp. Zinatumika kila siku katika wingi.

Unapenda kununua nini zaidi? Ninapenda kununua bando zaidi, kwa sababu nikipata bando, nafsi yangu inaridhika. Achana na bando, katika vitu vyote ambavo inafanyika kimwili kawaida, ninapenda kununua mavazi, ninapenda kununua vitu vya urembo, kwa ajili ya kunifanya mimi nijisikie nafuu, nijisikie vizuri sana.

Niambie kuhusu majira yako unaowapenda majira ninayoyapenda mimi ni majira wakati wa mvua, wakati wa baridi, wakati wa ambapo watu wengi wanalima ni wakati wa masika kwa hivyo nakumbuka kitu ambacho kinaeza kunifanya nipende haya majira ni hali ya hewa ambayo inanifanya mimi nakuwa mtulivu na sinzia vizuri nalala vizuri bila shida tofauti na wakati wa joto shughuli nazozipenda katika majira haya ni shughuli tu za kulima, sina shughuli zingine na hali ya hewa ikiwa katika hali hii ninahisi nini ninahisi vizuri sana ninahisi kulalala fulani ili utulivu mwingi yani.

Shuli yako ya kupendezwa ni ipi. Shuli inanipendeza mimi. Shuli inanipendeza mimi. Inaonifanya nione kumbe kuna vitu vya kufanya ni shuli mbali mbali kama vile shuli ya kuangalia maendeleo yangu mwenyewe. Niyo ni shuli moja wapo naipenda. Natania shuli ambayo mimi naipenda ni shuli ambayo naifanya mimi nimesomea udaktari ndiyo shuli nayopendezwa nayo.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni watu wanaofanya hiyo kazi. Hawa watu kama wana ushirikiano, kama ni waaminifu, kama ni wafanya kazi, wachapa kazi. Mazingira hayo ya kazi lazima tu yatakuwa mazuri. Kwa sababu watahakikisha wanapanga kila kitu katika uweledi, hapa na pali, pawe vizuri. Kila kitu kiwe katika hali ya ujuzi, katika hali ya uchangamfu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ninachokifanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kupanga mipango thabiti ya kukamilisha kazi. Na kuingia kwenye kazi nikiwa nina mpango sahihi. Mpangu thabiti na mpangu sahihi. Baada ya hapo, ninafanya kazi kwa bidii.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndio, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango fulani. Sio kwa asilimia zote. Kama ni asilimia, ni asilimia sitini. Asilimia arubaini sipendi. Kwa sababu, hizo asilimia sitini napenda kuzungumza siasa na badhi ya watu tu. Na hivyo sipendi kuzungumza siasa katika umati mkubwa wa watu.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Siku za wikendi zifikapo mara nyingi napenda sana kupumzika kupiga story na marafiki zangu kupiga story na watu wangu wa karibu na kutuliza akili yangu kuwaza wiki ijayo nitafanya kitu gani nitakuwa na mipango gani.